Mimi ninapenda sana msimu wa mvua kwa kua msimu wa mvua ina baraka zake. Msimu wa mvua inapunguza jua na msimu wa mvua inaongeza mapato, shambani, watu wanalima, watu wanapanda mimea, na pia msimu wa mvua hutusaidia na maji, maji ya kunywa, maji ya kupanda, maji ya kufanya kila kitu nyumbani. Kwangu napenda sana msimu wa mvua kushinda misimu mwingine.

Shughuli zangu za wikendi ya kwanza jumamo jumamosi, mimi huosha nguo kufanya usafi nyumbani na pia jumamosi mimi huchukua furusa hiyo kupumzika. Ili natazama filamu, ndio hivyo natazama vipindi vyangu na hivyo. Na pia jumapili huwa ni siku ya kutembea, natembea, natembea kuenda kutembelea marafiki, kuongea na marafiki, kutembea sehemu tofauti tofauti hivyo kufanya zoezi hapa na pale. Ili nitoe, ili nipunguze mwili ama nifanye mwili niwe na afya njema kwangu hivyo ndo mimi huu ufanya shughuli zangu za wikendi. Na pia saa zingine pia nikiwa na fursa mimi huenda kutembelea. Kwa mimi huchukua gari na kwenda kutembelea mbali sana.

Teknolojia tunapojua venye saa hizi, sa hivi teknolojia imechukua nchi mzima, kila pahali lazima utume teknolojia kutoka kwa simu, tarakilishi, televisheni, kwangu siku mzima bila kutumia teknolojia kwa kuwa, siku mzima utumia teknolojia kwa kila kitu, nafanya kila siku mzima kwanza kuwasiliana na watu, kazi zangu na tumia teknolojia, pia vitu vingi na tumia teknolojia, kwangu siku mzima, siwezi chukua ama itakuwa ngumu sana kukaa bila kutumia teknolojia.

Ningependa sana kujaribu mchezo wa mpira wa rugby. Kwa kuwa mchezo wa mpira wa rugby wengi wao huwa na heshima hata kama ni wakubwa ama wana nguvu wengi wawo huwa na heshima kwa watu wengine. Na pia mchezo wa rugby inaonyesha nguvu inainyesha mtu anawezapigana na changamoto yoyote duniani ama changamoto yoyote maishani. Kwangu ningependa kutamani ama ningependa kujaribu mchezo wa rugby.

Mara nyingi, mara nyingi, mimi ucheza sana sana, mimi ucheza na nduku zangu na dada zangu. Napo nikiwa nyumbani, hiyo nikiwa nyumbani mimi ucheza na wawo. Lakini nikiwa kazini, mimi ucheza na marafiki zangu, hau wafanyi kazi wenzangu. Awu sa zingine nikienda nyumbani, kuangu huko kazini, nacheza na mpenzi wangu, bibi angu hivyo. Nacheza na ye, kila wakati hivyo, napokuwa nyumbani. Kumaanisha ni kila pahali niko, nacheza na watu tofauti, tofauti. Nikiwa nyumbani, nacheza na bibi yangu, hivyo nikiwa kazini. Hivyo na lakini nikiwa nyumbani nacheza na ndugu yangu, dada yangu na hao watu wa nyumbani. Na pia nikiwa kazini nacheza na wafanyi kazi ama nacheza na marafiki zangu.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya ziku ya kuzaliwa. Ndo sherehe sana ya kupendezwa kwangu. Sherehe ya kuzaliwa kwa kuwa ninaongeza mwaka mwingine. Na pia nimeongeza umri. Na pia nimeongeza ujuzi hivyo tukisonga. Kwangu napenda sana sherehe yangu ya siku ya kuzaliwa.

Natumia programu ya WhatsApp kuwasialiana na marafiki, wafanyikazi na pia wazazi. Na pia natumia programu ya Twitter, hiyo kuangalia mtandaoni, kuangalia kama kuna vitu, vilivyo kuja ama vitu vipya na pia mtandao wa Instagram, hiyo kuangalia video vya kuchekesha. Na pia kuangalia kama kuna vitu pia, kama kuna habari mpya.

Kutembelea mji wa dubai kwa kuangalia mila yao vyakula vyao wanavyokuwa na wageni wanavyo bembeleza wageni kuangalia kitamaduni kila kitu kuhusu dubai dubai hiyo ndiyo nchi ningependa sana kutembelea kwa kuwa ina mambo mengi ningetaka kuona.

Tathmini za kazi husaidia sana kujua kama kazi inafanyika vizuri na pia kuboresha utendaji wa kazi kusaidia kujifunza zaidi na pia tathmini ya kazi husaidia kupata maelekezo ya kuboresha kazi kama mfanyi kazi na pia humtumia ama husaidia husaidia mfanyi kazi moyo wa kufanya kazi kwa bidii na pia husaidia kupanga malengo mapya ili mtu ndo hivyo aki mfanyi kazi anajua anafaa afanye nini ili afanikiwe zaidi siku zijazo. Kwa hivyo.

Mara nyingi asubuhi mimi hukunywa chai, chai ya kahawa, ama chai ya majani chai, ama saa zingine nakunywa chai kwa mkate, ama nakunywa maziwa, ile huwa, kila asubuhi nina mambo mimi hula vitu vingi si kitu kimoja, inategemea ninaenda kazi gani, ama naenda wapi hiyo siku, mimi hula vyakula vingi asubuhi.

Na wiyanisha kazi kwa kupanga muda vizuri kwa kuwa wakati wa kazi ni wakati wa kazi na wakati wa mapumziko ni wakati wa mapumziko, na pia kuweka mipaka ya kazi. Kazi inafaa ifanywe asubuhi nikiwa kazini, jioni nafaa nifanye vitu vyangu vya kibinafsi. Halafu pia kuweka kipaumbele, vipaumbele, vitu vya lazima naweka kwanza halafu vitu vingine vinafuata. Halafu mimi huepuka kubeba kazi nyumbani hivyo nafanya kazi zote nikiwa kazini halafu zingine hizo zitabaki nitaendelea nazo kesho. Halafu pia kutumia mda na watu naopenda hiyo lazima nikuwe nawa nawapenda nisikuwe kila wakati ni kazi kazi kazi.

Kwangu napenda shati kushinda t-shirt kwa kuwa linaonekana rasmi na nadhifu zaidi na pia inafaa kwa mazingira mengi ya kazi, ninapoenda kazini shati inafaa sana kushinda t-shirt na pia ni mwonekano wa kujiamini. Ninapovaa shati najiamini na pia nasikia ni kama nimevaa vizuri ama nasikia ni kama nina nguvu.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kunyamaza, kukaa kimya, na kuelewa, na kuangalia, wanapo ongea, na pia kwa kwa heshima. Na unyenyekevu kwa kuwa huwezi jua, mtu anaweza kuwa anakuambia kitu cha maana, na ukiwa kichwa ngumu, hautaelewa, ama hautajua faida yake. Kwangu, mimi hufanya hivyo kwa kupokea maoni kwa watu wengine.

Na minapenda sana kununua vitu mtandaoni kwa kuwa hata kama mtandaoni kuna wezi na walagai hapo minapenda sana kuna vitu mtandaoni kukuwa mtandaoni hata kama ni rahisi sana kupata vitu mtandaoni kwa kuwa ukienda kutafuta kitu utapata kama iko hapo lakini kuenda kutembea ni ghali na pia inachukua mude. Kupata kitu napenda sana kuchukua vitu mtandaoni kwa jinsi kwa kuwa yanisaida sana nisiharibu wakati.

Napenda kula sana mboga ya mchicha ama mboga ya skuma kwa kuwa kwangu ni mboga yana afya, uongeza afya na pia naongeza damu kwa vi jinsi nilivyo elezewa nikawa mdogo na pia napenda sana kuzila kwa kuwa zinasaidia mwili na zina saidia kiafya. Kama unataka kuu, kama we ni mgonjwa, kama unashida za mwili na nina nini, maji, damu, zina saidia sana.

Naam nimewai fanya kazi ya kujitolea na kazi hiyo ilikuwa kazi ya na kwenda kuosha hospitali na kusaidia wagonjwa na pia kusafisha wodi wodi ya wagonjwa na pia kuongea na wagonjwa kuomba na wao. Nishaifanya kazi ya kujitolea kwangu kujitolea husaidia sana na baraka ya Mwenyezi Mungu. Ukijitolea sana Mwenyezi Mungu atakubariki na nisha jitolea sana kazi za kujitolea.

Nibuwe nishiriki mashindano mbali mbali, mashindano ya kwanza ni mashindano la kula mkate, mashindano la kula miwa, mashindano la kukula viazi, nishai shindana mashindano kama hayo, hiyo watu na watu na mashindana kwa maana nani atamaliza kula wa kwanza, nishai shindana mashindano hayo. Na ni mashindano hayo yalinisaidia sana sana nyalinisaidia sana.

Nam napenda kuimba sana sana kama nina nimepata kitu ama ni mepata cheo ama nimeongeza pesa hivyo mi naimba mara moja kwa moja. Na penda kuimba sana wakati niko pekee yangu kwa nyumba ninapooga ni napoosha vyombo ni napofanya vitu nyumbani mimi huimba na penda kuimba sana sana.

Na napenda kuvaa sikofia sana sana wakati kuna jua ama nataka kujificha mtu asinione ndio mimi huvaa kofia. Na hivyo napenda kuivaa asubui nikitoka ama saa zingine nikitaka kuenda pahali na mimi ni mgeni staki. Nisumbuliwe na watu ama mtu tu huwa nikikutana watu nawajua mimi huvaa kofia ndio nijifiche nayo mtu asinijue.

Nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku asubuhi napoamka nafanya mazoezi ya mkono ama ya mguu. Halafu jioni nafanya mazoezi ya tumbo na kifua. Ama na ya shingo pia na mikono pia. Kwa hivyo, mimi nafanya mazoezi mara mbili kwa siku.

Nikitazama nje naona mti wa maembe naona mti wa machungwa naona mti wa mpera na pia naona kuna kuku kuna wanyama kuna ngombe kuna mbuzi. Na pia naona vitu vingi sana nje nikiona nje.

Naam, nawafahamu majirani wangu na pia nawafahamu kwa kuwa huwa sisi ni marafiki, huwa tunaongea, mtu akikosa chakula tunakaribiana na huwa tunakula pamoja. Hivyo inafanya uhusiano kati ya majirani, majirani wangu na wao uwe rahisi na uwe wa kusaidiana na kupendana. Pia nakaa nao, nawajua, nawafahamu.